Ndiyo, ningependa kununua vitu mtandaoni. Hasa kwa sababu ni rahisi na huokoa mda. Unalinganisha bei kwa haraka, unasoma maoni ya wengine, halafu unaagiza bila kutoka nyumbani. Ila wakati mwingine ningependa kununua dukani, ili nione au niguse bidhaa mwenyewe kabla ya kununua.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa ingekuwa changamoto kidogo. Ningekosa simu, intaneti na muziki lakini bado ningeweza kutumia muda kusoma, kutembea, kuzungumza na watu uso kwa uso au kupumzika tu. Kwa kweli kila siku kama hiyo ingeweza kuwa kutuliza akili na kunikumbusha maisha rahisi.

Nigesema nampenda Lionel Messi. Na mkubari kwa sababu ya kipaji chake, unyenyekevu na namna anavyocheza kwa akiri zaindi kulikongufu. Anaonyesha kwamba, nithamu na ubunifu, vinaweza kumfanya mchezaji hawebora sana.

Ndio, napenda mvua. Hasa mvua ya wastani. Inarecha utulivu, hewa safi na sauti yake inafanya nijiskie nimetulia. Hila mvua ikizidi sana, husababisha baridi au usumbufu hapo sipendei sana.

Kwa kawaida ninaenda hospitali mara moja au mara mbili kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida au kama kuna tatizo ndogo. Nikiwa na afya njema, huwa siendi mara nyingi. Ila nikihisi kitu si sawa, siwezi kusita kwenda.

Ndiyo, napenda handithi za hajabu. Zinafutia kwa sababu zinafanya nitumie mawazo, nikifikiri dunia tofauti, na kuona mambo kwa mtazamo mpya. handithi zenye siri miujiza hau vitu visivyo vya kawaida hunifanya nisome hau kusikiriza hadi mwisho kwa hamu.

Ningependa kutembelea japani, inavutia kwasababu ina mchanganyiko wa kipekee kati ya utamanduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Ningependa kuona miji yake ya kisasa kama Tokyo, kuitembelea mandhari ya asili kama mlima na bustani za maua ya cherry. Na pia kujifunza kuhusu tamaduni na chakula cha kienyeji.

Napenda hali ya baridi kidogo kuliko joto. Baridi inafanya mtu ajisikie safi na machozi ya jua hayachoki sana. Pia unaweza kuvaa nguo nzuri na kufanya shughuli nje urahisi. Joto sana linaweza kuwa kizunguzungu na kufanya uhitaji kutumia muda mwingi ndani ya nyumba au chini ya kivuli.

Kila siku natumia simu yangu ya mkononi, inanisaidia kuwasiliana na marafiki na familia, kufuatilia habari, kupanga ratiba na hata kucheza au kusoma. Pia wakati mwingine natumia kompyuta kwa kazi au kujifunza mambo mapya. Lakini simu ndio, kila siku bila shaka.

Napenda zaidi msimu wa vuli. Hali ya hewa huwa ya baridi kidogo. Majani hubadilika rangi kuwa ya kahawia. Majano na nyekundu. Na inatoa hisia ya utulivu na mwanzo mpya. Pia ni wakati mzuri wa matembezi nje na kufurahia mandhari.

Napanga wiki yangu ya kazi kutumia mchanganyiko na mpangirio na marengo. Kwanza naangaria ni kazi gani muhimu za indi na ni lini ni lazima zikamirike. Kisha naweka ratiba ya kila siku. Nikiweka mda wa mapumziko na shughuri zilizo za kazi pia mara nyingine.

Ndio napenda kuendesha baisikeri. Inafuraha kubwa huongeza hisia ya uhuru na ni njia nzuri ya mazoezi na kutembea nje. Pia ninjia ya kupumzika hakiri. Kusikiliza hewa safi na kufurahia maandhari wakati unasafiri.

Narinda faraga yangu mchandao ni kwa kuwa muangarifu kwanza sishiriki taarifa binapsi, ovyo kama namba ya simu, hawani hau nywira, na pia nywira imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali, zaidi ya hapo naangaria mipangirio ya faraga kwenye mitandao ya kijami.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu lakiniy enye ushirikiano. Nipe nafasi ya kuzingatia kazi zangu bila vizingiti vingi. Lakini pia nipate kuwasiliana na wenzangu. Wakati wa mashauriano au kufanya kazi ya kikundi. Pia napenda mazingira yenye mwanga mzuri. Hewa safi na nafasi za kupumzika kidogo ili kuwe akili safi kuwa na ufanisi zaidi.

Najaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogondogo lakini zenye maana kwa mfano. Kusaidia jirani anapohitaji msaada. Kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira au kutoa mchango pale. Inapo wezekana pia naenda kushiriki maarifa na ushauri kwa watu wanaohitaji hasa vijana.

Dio, napenda kupanda mirima. Inanipa changamoto nzuri, kimwiri na kiakiri. Na nikifika njuu najisikia fahari na kuchuria. Pia napenda maandhari na hewa safi ya mirimani. Inanifanya nijisikie karibu, zaindi na asiri.

Kujitunza kwa mimi ni mchanganyiko wa mwiri akiri na hisia. Kwa mwiri ninafanya mazoezi mara kwa mara. Kula chakula chenye lishe na kula vya kutosha. Kwa akiri napumzika kusoma hau kufanya shughuri zinazowasisha kama kupenda sanaa au kusikiriza mziki.

Kwa kawainda na jita indi kuwai, lakini ukweli ni kwamba wakati mwingini ucherewa, si kwa makusundi, labda kutokana na msongamano, jambo lisiro talajiwa, hau kuandaliwa vibaya mda, lakini ninapo cherewa na jifunza na kujipanga vizuri sa indi ili nisi jiundie mara kwa mara.

Ningependa kutembelea Cape Town, Afrika kusini. Inanivutia kwa mchanganyiko wa mandhari ya pwani na milima. Fukwe nzuri na shughuli nyingi za nje. Ningependa pia kuona milima Table, yaani Table Mountain. Kufurahia vyakula vya baharini na kujifunza kuhusu utamaduni na maeneo mbalimbali ya kijiji hicho.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto. Asa asubuhi ya baridi au baada ya siku ndefu. Maji ya moto unisaindia kupumzika kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie nimestuka upya. Wakati mwingine maji ya kawaida pia ni sawa, lakini ya moto yanafariji zaidi.

Wakati umeme unapokatika, napenda kupumzika kidogo, au kufanya mambo yasiyoegemea teknolojia. Kwa mfano, ningeweza kusoma kitabu, kuzungumza na familia, kucheza mchezo wa bondi, au kutembea nje. Pia mara nyingine napenda kutumia mwanga, au mshumaa.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao. Inanifuraisha na inanifanya nitumia akili. Hasa nikiwa na marafiki au familia. Michezo kama drafti, chesi, au ludo. Hunipa burundani na pia huimarisha ushirikiano na mazungumumzo.

Najiandaa kwa mkutano kwanza nashugulikia maandalizi ya kazi, kuangalia ajenda, kupata nyaraka muhimu na kuhakikisha nimeelewa mada. Kisha napanga muda wangu ili nisije nikakimbia kwa haraka. Pia hujitengenezea nafasi tulivu na vifa vyote vinavyo hitajika.

Ndiyo napenda kucheza ngoma. Asa kwa kujifuraisha. Sio razima iwe kwa ustandi mkubwa. Mulandi mziki unapendeza na hali iko sawa. Kucheza ngoma unipa furaha, unisaindia kuwachia mawazo na kunifanya nijisikie uhuru kabisa.

Napenda kula ugali. Ni chakula cha msingi, kinatosha na kinaweza kuliwa na mboga, samaki, nyama, mayai, maharagwe. Ingawa ni lahisi. Mara nyingi ni chakula kinachonipa furaha na urahisi. Ni kama kinywaji cha moyo wa Afrika.

Zingira ya kazi ya nakuwa mazuri pale kinapo changanya uturivu, ushirikiano na motisha. Hii inajumuisha mawaziriano wazi kati ya wenzako na viongozi, mwangaza, mzuri, hewa, safi na fasi za kutembea na kupumzika, hali ya heshima na kuthamini kazi ya kilamtu.

Kila mwezi, napanga malengo kazini kwa kuzitumia kwa urahisi na mapangilio wa hatua kwa hatua. Kwanza nafikiria matokeo niliyohitaji kufanikisha mwezi huo. Kisha nayaweka malengo kuwa madogo. Yanayopimika na yanayoweza kufanikishwa.

Ndiyo napenda kwenda pwani. Napenda upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na kutembea ufukweni. Pwani hunipa utulivu, unisaidia kupumzika na kunifanya nijisikie huru kabisa.

Asupui hii nimeanza kwa kuamka mapema, kufuraia chai na kupanga ratiba ya siku. Kisha nika angalia kazi zangu muimu kufanya baadhi mazoezi madogo na kujiandaa kisaikuronjia kwa shuguli za siku nzima. Ni njia ya kuanza siku kwa mtazamo safi na shati nzuri.

Utaratibu wangu wakila asubuhi kwa kawaida ni kama huu, kuamka mapema, kusafisha, au kuosha, uso, kunywa kitu cha asubuhi, mazoezi madogo, kupanga siku, kusoma au kufikiria kwa utulivu, utaratibu huu ufanya siku ianze kwa mtazamo safi, nguvu na mpangilio.

Filamu ninayo penda zaidi ni Vepassus of Happiness na ipenda kwa sababu inaonyesha uvumilivu, matumaini na bidiii, hata unapo kutana na changamoto kubwa maishani. Hadithi ya baba anaye pambana kubadilisha maisha yake na watoto wake inaniguza sana. Inanikumbusha kwamba usikate tama hata mambo ya napo kuwa magumu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani mara kwa mara. Inanipa unyenyekevu na utulivu. Na inaweza kupanga muda wangu vizuri bila usumbufu wa msongamano wa jiji au ofisi. Pia nifursa ya kuweka mazingira ya kazi ni nayo penda. Kinyume na ofisi ya kawaida.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi na kirafiki. Kwanza, napenda kuanzisha mazungumuzo kwa uchezi kidogo hau maswala ya kirafiki. Kisha kusikiliza kwa makini na kuonyesha kwamba nadhamini maoni na hisia zao.

Nilisariwa katika mjindogo tulivu. Mahari ambapo karibu kila mtu alifahamu wenzake. Asubui kulikua na arufu ya chai na mkate uriyo kuwa unaokwa. Na jioni watoto walicheza barabarani halijua lilipozama. Sokoni kulikua na kelele za wachuuzi, vicheko na sauti za watu wakibadilishana habari za siku.

Kwa kawainda nalea nyele zangu maramoja au marambili kwa wiki. Inategemea haina ya nywele na shuri ninazo fanya. Nikitoka jasho sana hau hari ya hewa ikiwa ya joto naweza kuzirea mara nyingi zaindi ili zibaki safi na dhaifu na zenye afya.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kuna kuwa na utulivu, hewa safi na sauti za asili zinazonifanya nijisikie nimepumzika. Kutembea msituni hunisaindia kuondoa mawazo, kujisanya upya na kujisikia karibu zaidi na mazingira ya asili.

Penda somo la bayolonjia. Inanifunua jinsi viumbe hai vinavyo fanya kazi kutoka selindogo mifumo ya mwili yote. Pia linanifundisha kuhusu mazingira, wanyama, mimea na uhusiano wao na binadamu. Bayoronjia uniwasha kushanga na kunithamini maisha niyasiri kila siku.

Ndiyo, napenda kusungumza kuhusu siasa, lakini kwa utulivu na heshima. Napenda zaidi masungumzo yanayolenga kuelewa mitazamo tofauti. Sela namna maamuzi ya kisiasa yanavyo athiri maisha ya watu. Sipendi mabishano yenye hasira, napendelea majandiliano ya kujifunza kubadilishana mawazo kwa hekima.

Napenda kukaribisha wafanyikazi wapya kwa urafiki na utulivu. Kwanza nawapatia maelezo ya jumla kuhusu kampuni au kazi. Ikiwemo utamaduni na taratibu muhimu. Kisha napenda kuwaelekeza kwa wafanyi kazi wengine ili wajisikie sehemu wanayopaswa kuwa nayo.

Kwa kawainda, nangocha barua pepe maratatu au nne kwa siku. Napenda kuangalia asubuhi katikati ya siku na mwisho mwa siku. Ili kusimamia kazi muhimu naakikisha sipotezi barua muhimu. Sio kila mara nikikagua kila dakika. Hili nisije nikapoteza muda wa kazi nyingine hau kupumzika kidogo.

Napenda kufanya masoesi ya asubuhi. Hii inaweza kuwa kutembea kidogo, stretching hau masoesi nyepesi ya mwili. Masoesi ya subuhi unisaindia kuamuka, kuongeza nguvu na kuwanza siku kwa nishati nzuri. Na pia ufanya mwili wangu kuwa makini na tayari kwa shuguri za siku nzima.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Napenda isia ya kupanda angani, kuona maandhali kutoka juu, na haraka ya kufika sehemu mbali bila kutumia mda mwingi barabarani. Ingawa mara nyingine usafiri, wa ndege unaeza kuwa msongamano hau kucherewa. Furaya kusafiri ya haraka na kufuraiya maandhali inafanya iwe ya kipeke.

Ndiyo, napenda kuangaria nyota. Usiku wa wazi, nyota ufanya ndunia ionekane ya hajabu na ya amani. Napenda kusimama hau kukaa kimya, kuangaria maandhali ya angani na kufikiria nju ya maisha nafasi yetu ya ndunia na uzuri wa siri.

Kwa kawainda, ninasasisha vifaa vyangu kira wakati inapo itajika. Kwa mfano, simu hau komputa napenda kuyakikisha prongiramu na mfumo wake vimewasishwa mara kwa mara. Hiri isiwe sarama na ziwe na utendaji mzuri.

Nikifanya kosa kazini kwanza nakubali kosa bila kujitetea sana. Kisha nachambua kilichokwenda vibaya ili nielewe chanzo chake. Baanda haapo natafuta suluhisho au njia ya kurekebisha na nikihitajika naomba msaanda au ushauri.

Ndiyo, napenda kuenda kwenye tamasha la mziki. Tamasha unipa furaha la kubwa. Kuona wasanii moja kwa moja wakiimba pamoja na watu wengine. Na kuhisi nguvu ya mziki. Ninafasi nzuri ya kujiburundisha kusahau mawazo ya kasi na kufuraia wakati wa sasa. Ingawa sipendi msongamano sana, malachache tamasha linafaa kabisa.

Napenda suruaki. Inanifanya nijisikie huru na nipo tayari kwa shughuli mbalimbali. Iwe ni kazi matembezi au kusafiri. Pia ni rahisi na inafaa katika hali nyingi. Sketi ni nzuri pia lakini. Suruali hunipa urahisi zaidi.

Ninashugulikia wateja kwa eshima, subira na uwelewa. Kwanza nawasikiriza kwa makini kuelewa na maitaji au changamoto zao bila kuwakatiza. Kisha na wajibu kwa ruga ya kiafrika na wazi. Nikitafuta suruisho linaro waridisha.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti kwa mfano, natumia kusikiliza muziki, podcast au redio. Pia mara nyingine hutumia amri za sauti kwenye simu au kifaa kama msaidizi wa sauti ili kuuliza maswali kuweka vikumbusho na kutumia ujumbe bila mikono.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu inanipa utulivu, hasa asubui au jioni. Ina ladha laini. Inanisaidia kufikiria vizuri na ni kinywaji kinachofaa karibu wakati wote. Wakati mwingine kahawa pia ni nzuri, lakini chai ndio namba moja kwangu.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupumzika na kujirudisha upya. Napunguza ratiba ngumu nalala vya kutosha na kufanya mambo ninayopenda kama kusafiri kidogo kutembea asili au kukaa na familia na marafiki. Pia napenda kujifunza kwa utulivu.

Napenda kufuata timu ya Manchester United kwenye soka. Napenda mtindo wao wa kucheza historia ya klabu na jinsi mashabiki wao wanavyoshirikiana kwa ushauku kubwa. Kila mechi ina hisia tofauti. Ina changamoto, furaha na wakati mwingine.

Kila asubuhi ninapo amka, napenda kuanza kwa utulivu na mpangilio. Kuamka mapema na kupumzika kidogo ili kuamka kabisa. Kujianda kibinafsi, kuosha uso mswaki na kuoga au kuosha mikono. Kunyua chai asubuhi au kahawa.

Napenda mwanga wa stani, hauraini kuliko mwanga mkali sana. Mwanga mkali unaeza nichosha macho na kunifanya, nijisikie kizunguzungu, lakini mwanga wakawaida ufanya mazingira kuwa ya starehe, tulivu na rahisi kufanya kazi au kupumzika wakati mwigine.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama baadae kwa sababu ya kazi na fursa nyingine za maisha. Ingawa ninaishi sehemu tofauti sasa. Mahali nilipozaliwa bado ninakumbukumbu nyingi na hizia za kipekee. Ni nyumbani moyoni hata kama si nyumbani kimwili.

Zoezi nzuri nililojenga ni kuweka utaratibu wa kila asubuhi. Kila siku napanga muda wa kuamka kujianda kufanya mazoezi madogo kunywa kinywaji cha asubuhi na kupanga kazi za siku. Zoezi hili hunisaindia kuwa na mpangilio, nguvu na mtazamo chanya kila siku.

Wakati wajua kali, napenda kufanya mambo tulivu na yandani au kupata kivuli. Kwa mfano, kukaachi ni ya mti, au kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au kunywa kinywaji baridi. Pia napenda kutembea pwani mapema asubuhi au jioni, ili ni sikose furaha ya jua bila kupata joto kali.

Napenda kuchora. Kuchora kunanifanya nitumie ubunifu wangu. Nijiburudishe na kuonyesha mawazo yangu kwa njia ya picha. Napenda pia kupaka rangi kidogo kwenye mchoro yangu. Kwa sababu inatoa uzuri na inafurahisha macho. Lakini kipengelee kikubwa kwangu ni kuunda na kueleza hadithi kwa mchoro.

Ninapotaka kustarehe, napenda kufanya mambo yanayofanya nijisikie utulivu na furaha. Mfano wake ni kusoma kitabu au kusikiliza muziki, kutembea nje au kwenye asili kama msituni au pwani, kutazama filamu au kipindi cha televisheni ninachokipenda.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia za pamoja na zinazo furahisha. Mfano wake ni kushukuru na kupongeza kila mshirika kwa juhudi na mchango wao. Kufanya sherehe ndogo au chakula cha pamoja kama kuenda pamoja kwenye chakula au kahawa. Kushiriki hisia za furaha kucheka, kuzungumza na kukumbuka changamoto.

Kazi nirio penda zahindi bia kuhusiana na masomo ni kushirikiana kwenye mirandi hau shuguli za kinjamii. Napenda kazi ambazo zinafanya nishirikiane na wengine. Nitumia ubunifu na nijue kwamba mchango wangu una maana kwao.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa njia ya heshima, uaminifu na ushirikiano. Hii ni baadhi ya njia ninazotumia. Kushirikiana kwenye kazi na miradi kwa moyo wa timu, kuwa mkweli na mwaminifu ili wengine wajisikie wanaweza kuamini mawasiliano yangu.

Napenda hari ya hewa ya barindi kidongo na jua la wastani. Si barindi kari wala joto kari. Hari hiyo hinanifanya nijisikie vizuri. Nifanye kazi kwa uturivu, na nifurahie kuwa inje bira kuchoka araka.

Ndio napenda kujaribu cheki napo njia mpya. Inavutia kuona jinsi vitu vinavyorahisisha maisha. Au kuboresha kazi. Napenda kujifunza taratibu kujaribu bila haraka sana. Na kuona kama kuna teknolojia hiyo inafaa kweli. Wakati mwingine changamoto lakini mara nyingine hunipa maarifa mapya na motisha.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa sayansi. Alikuwa mchunguzi, mchangamufu na alikuwa nanjia za kufunza. Alitufunza kuhusu maajabu ya dunia na sayansi kwanjia ya vitendo. Majaribio na hadithi alinifanya nipende kujifunza, kuuliza maswari na kushangaa kila kitu kinacho tusunguka.

Mafunzo ya kazi ambayo ni yame nisaindia zaidi ni mafundo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi. Mafunzo haya yame nifundisha jinsi ya kuweka vipaumbele kugawa majukumu na kufuatilia maendeleo bila kuchanganyikiwa pia.

Kipaumbele kikuu cha mawasiliano kazini ni uwasi na uelewano. Hii inamanisha ujumbe huwe wasi sahi na unaeleweka bila kuchanganya. Kira mtu ajue anatarajiwa kufanya nini na lini na kwa nini. Kupunguza makosa migogolo na kurudi kazini.

Ndio napenda muziki wa jandi. Unavutia kwa sababu unautamanduni historia na ujumbe wa kina. Pia hunipatia hisia ya utulivu na msikamano hasaa unapochezwa kwenye hafla za kinjamii au sherehe za kitamanduni.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya mvua ya wastani. Napenda kwa sababu hewa uwa baridi na safi. Mazingira yanakuwa ya kijani na yenye uai. Na kuna utulivu fulani unaokuja na sauti ya mvua ikinyisha taratibu.

Kumbu kumbu ya kutisha kwa wengi ni kuungua ghafla au kuona mtu wa karibu akiungua vibaya. Unahisi hofu kuchanganyikiwa na kutokuwa na uwezo wa kusaidia ipasavyo. Sauti za hospitali harufu ya dawa na kusubiri majibu huwacha alama kubwa moyoni. Kumbu kumbu hii mara nyigi humfundisha mtu kuthamini afya ya watu anaowapenda zaidi.

Nafanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu au nne kwa wiki. Si lazima yawe mazito sana. Wakati mwingine ni kutembea kiasi, kunyoosha mwili au stretching. Au mazoezi mmepesi ya nyumbani. Lengo langu ni kuweka mwili hai, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya kwa ujumla.

Usoefu ulio nifundisha zaindi ni kufanya kazi chini ya shinikizo na munda mfupi. Kulikuwa na wakati nililazimika kushirikiana na watu tofauti, kuchatua matatizo, haraka na bando kutoa machokeo mazuri. Hapo nilichifunza.

Utendaji ninao hitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa munda. Wakati mwingine ninapokuwa na majukumu mengi, ninahitaji kupanga vizuri zaidi ili kuepuka kuchelewa au kuchoka kuhu ni kuboresha hii. Ninaweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora zaiddi.

Kifacha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu janja. Inanisaidia kuwasiliana na watu, kupata taarifa haraka, kupanga ratiba, kujifunza mambo mapya na hata kufanya kazi. Pia hutumika kwa dharura jambo linalo fanyika iwe muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia ambayo inaburudisha na kuimarisha mshikamano wa familia na marafiki mfano kukutana na familia na marafiki kushiriki chakula, vinywaji na hadithi. Mapambo maandhari kutumia mapambo ya rangi au taa ili kuleta hisia za furaha.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu, ni njia rahisi na nzuri ya kuimarisha afya, kutuliza mawazo na kufurahia mazingira, kutembea hunisaindia kupumzika, kufikiria vizuri na wakati mwingine kupata mawazo mapya, pia ni zoezi ambalo halihitaji vifaa maalum.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Ni mchezo unaojumuisha ushirikiano na timu, mbinu na staha. Pia hufanya mtu afanye mazoezi ya mwili bila hata kujua. Pia napenda mchezo ndogo ya nje kama kucheza kamba mpira wa kikapu au mbio za marudio.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa njia nyingi, mfano, kushiriki na wageni, kusherekea, mafanikio hau matukio mazuri pamoja uongeza furaha. Kula chakula kipendacho, chakula kizuri hau kitamu, huchangia hisia nzuri, kusikiriza muziki hau kucheza.

Utaratibu wangu wa jioni ni kupumzika kidogo kunywa chai au kifo kidogo, kusoma au kusikiliza mziki ninayo penda. Shughuli za mwili hutembea kufanya mazoezi madogo au kutanua mwili ama stretching.

Ndio napenda kucheza na watoto kwa sababu wanachangia furaha na nathari mpya za burundani. Ni njia nzuri ya kujenga uhusiano wa karibu na kuwafundisha kwa njia ya mchezo na hadithi. Pia michezo na watoto hufanya mwili usifurahi na akili kuwa tulivu hasa michezo ya nje kama mbio, kuruka kamba au mpira.

Michezo ninayopenda kutazama ni ile yenye msisimko, mbinu na ushindani mkubwa. Mfano, mpira wa miguu. Napenda jinsi timu zinavyoshirikiana. Pili, mpira wa kikapu. Kiasi ya harakati. Mshambulizi ya timu. Tatu, mbio za olimpiki. Hi ni, michezo ya olimpiki ya miguu na ujuzi. Kama kuruka juu, kuruka mbali au kuinua uzito.

Ndio nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Napenda sana kwa sababu hutoa msukumo wa burundani, hupitia hisia tofauti, hupandisha ufahamu wa tamanduni historia na mtindo ya sanaa. Ni nafasi nzuri ya kutembelea, kuchifunza na kushirikiana na watu wenye shauku sawa.

Napenda kununua zaidi vitabu na vitu vinavyohusiana na burundani au elimu kwa mfano, vitabu, vya hadithi, maarifa au maendeleo binafsi, vifaa vya teknolonjia kama simu, "earphones", vitu vya sanaa au mchezo, kama rangi, "pencil", vitu vya mtindo, viatu, mavazi au vifaa ndogo ndogo.

Apana si mara zote hufuata matukio ya kimataifa. Wakati mwingine napendelea kujishughulisha na mambo ya karibu na maisha yangu ya kila siku. Au kusoma kuangalia habari zinasohusu masirai yangu binafsi.

Napanga kufanya kazi zangu hili nikamilishe kwa wakati. Kuandika ratiba au orodha ya kazi. Kuweka vipau mbele kwanza kazi muhimu na zenye muda mfupi. Kusindisha umakini wakati wa kufanya kazi kuepuka usumbufu.

Mala nyingi natumia wifi zaindi ya data ya simu kwa sababu ni alaka na ni ya kuaminika upunguza gharama ya data ya simu inafaa kwa kupauka fail kubwa kuangalia video hau kufanya kazi mchandaoni.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa njia ambazo zinachangia mshikamano na furaha ya pamoja. Kula pamoja, chakula cha mchana hau njioni ni wakati mzuri wa kusungumza na kushirikiana mawazo. Kutembea hau kufanya mazoezi ya pamoja kama kutembea kwenye bustani hau michezo ya inje.

Mara nyingi napata kufanya kazi zaidi asubuhi. Hii ni kwa sababu akili iko safi na nguvu baada ya kupumzika usiku. Ni rahisi kuzingatia kazi muhimu na viipaumbele bila usumbufu mkubwa. Napata motisha zaidi na umakini wa hali ya juu.

Mara nyingi natumia mtandaoni takribani masaa mawili au manne kwa siku, kulingana na shughuli. Kwa mfano, habari na matukio ya sasa, kama habari za kimataifa au mitaa. Kazi au mawasiliano kupitia barua pepe, ujumbe au video call. Burundani kama kuangalia video, kusikiliza muziki au mitandao ya kijamii.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara, lakini sikila wakati. Napenda kwa sababu ni rahisi na haraka kupatikana, kinafaa wakati wa haraka au nikiwa nimechoka, kina ladha inayovutia kama chips, pizza, mbaga au kuku wa kukaanga.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anayejumuisha ujuzi, maadili na nidhamu katika biashara yake. Sifa zake kuu ni, uadilifu na heshima, ubunifu na ufahamu wa soko, uwezo wa kupanga na kuendesha, uvumilivu na bidii.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya mvua inaponyesha kwenye ardhi kavu. Inanipa hisia ya utulivu na mwanzo mpya. Pia harufu ya kahawa asubuhi inanipa nguvu na umakini.

Maanthali yaliyo nivutia zaindi ni mcheo, ya njua, njuu ya bahari, langi za machungwa na warindi, zikichanganyika na mawimbi tulivu pia asubui ya ukungu milimani hewa safi na ukimya unatuliza sana.

Ndiyo napenda kujifunza historia. Historia unisaidia kuelewa jinsi dunia ilivyo fika ilipo leo. Maamuzi ya watu zamani, mafanikio yao, makosa yao na jinsi yalivyo athiri jamii sasa. Pia napenda historia kwa sababu inahadithi nyingi za kuvutia.

Nayapokea maoni kutoka kwa wengine kwa utulivu na kwa moyo wazi. Kwanza husikiliza bila kukatiza kisha hutafakari kama maoni hayo ni yana ukweli au yanaweza kunisaidia kuboresha. Hata kama ni maoni ya ku kosoa, hujaribu kuyaona kama fursa ya kujifunza badala ya kushambuliwa.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu ni hizi. Mawasiliano mazuri kuelewa mawazo kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini. Uchambuzi na kufikiri kwa kina, kuelewa tatizo, kuligawa sehemu ndogo na kutafuta suluhisho sahihi.

Ninaweka nenosiri salama kwa kufuata kanuni izi. Natumia nenosiri refu. Angalau herufu mbili au zaidi. Nachanganya herufu kubwa na ndogo. Namba na alama maalum. Situmii tarifa binafsi kama jina tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu. Kila akounti ina nenosiri lake. Situmii ninosiri moja sehemu nyingine.

Ndiyo napenda kula samaki, samaki nilishe bora, ina protini nyingi, mafuta yenye afya omega tatu, na ni nyepesi kulinganisha na nyama nyingine, pia samaki wanaweza kupikwa kwa maji nyingi, kuokwa, kukaangwa, hau kuchemsha, hivyo kila wakati kuna latha mpya ya kufurahia.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni ile iliyojaa maana si dhamani yake. Mfano barua au ujumbe wa dhati kutokana na mtu aliyenidhamini. Maneno yake yalikaa moyoni muda mrefu. Pia zawadi kama kitabu kilichochaguliwa kwa makini au kitu kidogo kilichotengenezwa kwa mikono hunigusa sana.

Ninayo ikumbuka vizuri ya wakati wa michezo na marafiki shuleni. Tunapo kuwa watoto kira kitu kinaonekana kipia na chafuraha. Kucheza mpira kukimbia kwenye majani hau kucheka bila sababu. Nilipenda pia kusoma andithi kabla ya kurara. Nilichi maangiza katika ndunia za hajabu zirizoja hama shujana wa nyamo wa hajabu.

Ndio nimejifunza kupiga gitaa. Nilianza kwa kujifunza muziki rahisi. Kisha nikijaribu kuunganisha midundo na kuimba pamoja. Kupiga gitaa kunanifurahisha sana. Kunatoa njia ya kujieleza, kupumzika na hata kufikiria kwa utulivu. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na wenzangu kwenye muziki.

Ndiyo nawafahamu machirani zangu kwa kiwango furani. Sisi husungumza mara kwa mara kwa mambo mandogo kama salamu abari za kila siku hau kusaindia na pale panapoitajika. Mfano kusaindia kubeba mzigo hau kushika nyumba wakati mwingine. Hii huunda hisia na ushirikiano na heshima kati ya machirani na kufanya mazingira kuwa lafiki zaiti.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu ninayemwamini sana. Ni yule ambaye naweza kuzungumza naye kwa wazi bila kuogopa kuhukumiwa. Iwe ni kuhusu kazi, maisha, au mawazo ya moyoni. Hunisikiliza kwa makini, hunipa ushauri wa kweli. Hata kama ni ngumu kusikiliza.

Napendelea kuandika zaidi kuliko kuongea, kuandika hunipa muda wa kufikiri vizuri, kupanga mawazo kwa utaratibu na kueleza hoja kwa uwazi bila haraka, pia hunisaidia kuwa makini na maneno ninayotumia. Hata hivyo kuongea naki kuna faida yake, hasa pale panapo hitaji mawasiliano ya haraka au hisia za ana kwa ana.

Tunda langu nililopendezwa nacho ni embe. Lina ladha tamu, harufu nzuri na ni rahisi kula. Pia linaujumuisha vitamini nyingi kama vitamini C, vitamini H na linakuwa kwenye hali ya joto. Ikikumbusha maandhari ya asili yenye furaha na utulivu.

Napendelea mahali pa kimya. Utulivu unisaindia kusingatia vizuri, kufikiria kwa kina na kufanya kazi au kupumzika bila msongo. Pia maahli pa kimya hunipa nafasi ya kusikiliza mawazo yangu na kupanga mipango kwa utaratibu.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni kahawa. Kahawa hunipa nguvu na kunifanya niamke vizuri. Pia harufu yake ya moto hunifanya nijisikie utulivu na furaha asubuhi. Wakati mwingine pia napenda chai ya majani. Kama nahitaji kitu cha joto lakini kisicho na nguvu nyingi za kafein.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali vinavyo kuwa vya kuaminika, vitabu na makala, hasa pale ninapotaka ufahamu wa kina au historia ya jambo fulani, taarifa za moja kwa moja, mazungumzo na watu vyombo vya jamii au ripoti za mashariki razmi.

Sifa muimu kwa kiongosi mzuri nisi. Uungosi kwa mfano. Kiongosi mzuri uonyesha tabia anaso taka kuona kwa wengine. Uaminifu na uwazi. Kuwapa watu tarifa sahi na kuwa mtu wa kuwaminika. Mawasiriano mazuri kueleza uwazi marengo kusikiriza timu na kutoa maoni enye kujenga.

Nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Ikiwa imetumika sana, hasaa kwa kazi mzito au kuangalia vitu mingi mtandaoni, huitaji kuchaji mara mbili au asubuhi na jioni. Ikiwa matumizi ni mepesi, mara moja kwa siku huwezekana.

Ndio napenda kusoma maoni mtandaoni. Hunisaindia kuelewa mitazamo tofauti ya watu, kujifunza uzoefu wao na wakati mwingine kunipa wazo jipya au tahadhari kabla ya kufanya uamuzi. Hata hivyo, huwa nachuja maoni nachukua yaliyo na hoja na ushahidi na kuyaacha yale yasio na msingi.

Kwa mtandao, watu kwa ujumla hutumia majukwaa mbali mbali kutazama video. Kila moja ina aina yake yaliyomo, hapa ni baadhi ya majukwaa maarufu ya kutazama video mtandaoni YouTube. Sehemu kubwa zaidi ya video za aina zote, burudani, elimu, muziki, mafunzo na mengine zaidi.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS, GPS inrahisisha safari, inakupa mwelekeo saa hii, muda wa kufika njia mbandala pale kwa foleni au barabara imefungwa. Pia kutoa hakika zaidi kuliko ramani ya karatasi, hasa kwenye miji mikubwa au maeneo yasiyo ya kawaida.